Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipya. Kwa sababu, vinanisaidia kujaribu ladha mpya. Na kunifanya, nijifunze zaidi kuhusu vyakula vipya, jinsi inavyopika, jinsi inavyopikwa, ladha yake, na pia kuongeza madini mapya katika miili yangu. Pia, inanisaidia kuelewa culture tofauti tofauti kwa undani zaidi.

Naoga maramoja au adi mbili kwa siku. Kutegemea na kitu ambacho nimehusika nayo au kutegemea na kazi ambayo nimekuwa nikifanya. Kama kazi ni nzito ambayo nimetoa jasho naoga kabla ya kazi na baada ya kazi. Kama kazi ni nyepesi naoga maramoja. Kwa sababu nakua nimetulia na sijatoa jasho. Lakini kuoga marambili kwa siku husaidia zaidi kwa sababu unakusaidia kutuliza mawazo baada kutoka kazini na kuwa fresh tena.